Kujikinga na jua kali ni kitu rahisi lakini nimuhimu. Kuvaa kofia au mwavuli kulinda kichwa na uso dhidi ya miale ya jua. Tumia futa ya kujikinga ya jua kama sunscreen. Uwe hasa ukiwa nje kwa muda mrefu vaanguo zenye mikono mrefu na harangi nye pesi husaidia kupunguza joto. Kunywa maji mengi kuzuia upungufuwa maji mwilini epuka juu wakali hata saasaba saatano asubuhi hadi saa kumijioni inapowezekana kaakivulini mara kwa mara tumia miwani yajua kulinda macho.